Ninapenda mahali pa kimia sana. Kwani mahali pa kimia, ndipo ninaweza kutulia na kufikiria vizuri bila matatizo yoyote. Kwa hivo mahali pa kimia mimi ndiyo unanipa hewa nzuri, ya kufikiria na kuweza kutatua matatizo mengi ambayo yana nisumbua. Kwa hivo mimi ninapendelea mahali pa kimia kuliko mahali pa kelele.

Wakati wa baridi kali, mimi huvaa nguo mzito zaidi ambazo zinanipa joto jingi. Kwa hivyo kuzuhia, mimi kuweza kugonjeka ama kupata madhara yoyota yale ya mwili ama wangozi yangu. Kwa hivyo wakati wa baridi, mimi naeza nika pea watu mawadha ya kuvaa nguo mzito na kukaa pahali ambapo kuna joto ama kuwasha moto karibu na wao ili kuzuhia maumivu na baridi mingi katika mwili.

Mchezaji wa kikapu ambaye nimempenda sana. Anaitua Michael B. Jordan. Ni mchezaji wa kiamerika. Ninampenda sana kwa sababu ya vile anacheza mpira huwo wa kikapu. Ana ujuzi mwingi sana. Na pia katika fedha anazo pata, nyingi amezieka katika kusaidia jamii. Kwa hivyo mimi ninampenda sana Michael B. Jordan.

Mimi ninapendelea surwali kwa sababu mimi ni mwanaume kwa hivyo siwezi nikavaa sketi lakini kuna wengine ambao wanapendelea sketi lakini kwa upande wangu mimi ninapendelea kuvaa suruali ya kaptura ama long'i ndefu inaofika chini kwenye miguu kwa sababu inazuia baridi katika mwili wangu na pia inanipa heshima.

Mimi hushugulikia muda wa mwisho kwa utulivu. Kwani, ukiwa na haraka, uneweza ukapata umefanya mambo mengi bila kumakinika. Kwa hivyo muda wa mwisho, mimi na ushugulikia kwa umakini na kufanya mambo yanavyo paswa. Hivyo unapata kwamba nimefanya mambo yanavyo hitajika kufanyika bila haraka wala wasiwasi.

Ili kuweka afya nzuri, mimi hupenda sana kukimbia, ili kuweza kutengeneza viungo vyangu vya mwili, viwe sawa. Na pia napenda kufanya mazoezi sana, mazoezi ya jimu kwenye jimu, ili mwili wangu uwe ni wenye ni mwepesi sana. Na pia nina mkusanyiko maalumu wa chakula ambacho mimi ukula kama matunda na nyama ambayo vinafanya mwili wangu kwa na nguvu.

Kwa mwezi, mimi hunyoa nywele yangu mara tatu. Kwa sababu mimi niko na kipara. Kwa hivyo siwezi nikafuga nywele. Kwa hivyo mimi hupendelea kunyoa nywele na sifugi nywele yangu. Naeka nywele yangu ikuwe fupi, kwani ndiyo naonekana kama mtu mwenye heshima na mzee anayejiheshimu.

Ninapotaka kustarehe, mimi hukaa tu kwenye nyumba, naeka muziki kwenye redio, kisha nasikiliza. Kama nina hamu ya kunywa, pombe, ama kinywaji chochote kile kinacholewesha, mimi hununua kinywaji hicho, kisha na kinywea kwenye nyumba. Ila sipendi kwenda nje kufanya starehe zangu, starehe zangu zote mimi hufanyia kwa nyumba.

Nina kumbukumbu mzuri sana yangu nikiwa shule. Kwanza nilipokuwa mtoto mdogo. Nilipenda mchezo wakujificha. Hapo tulikuwa tunajificha na rafiki zangu. Kwa hivo tunabidi tutafutane. Mchezo huo niliupenda sana. Kwani ulinichangamsha na pia kunifanya nifurai mimi kama mtoto. Mchezo huo siwezi kuusau.

Wakati wa msongo wa kazi, mimi hutulia na ili mawazo yangu yakaweza kufikiria vizuri. Kwani, nisipokuwa mtulivu, nitafanya kazi zingine kwa haraka na hazita pendeza wenyewe ama mimi mwenyewe. Kwa hivo wakati wa msongo wa kazi, mimi hufanya kazi hiyo nikiwa nimetulia na wakati kazi imekuwa nyingi, mimi hupumzika na nikaendelea siku nyingine.

Ndiyo, mimi ninapenda na kuthamini kukimbia sana. Kwani kukimbia, kunazuia magonjwa mengi katika mwili kama kufura kwa miguu na mawazo mengi. Kwa sababu kukimbia pia huchangamsha misuli yangu ya miguu na pia inapunguza mafuta mengi kwenye mwili. Hivo, sio rahisi mtu kugonjeka anapopenda mchezo wa kukimbia.

Wakati makosa yametokea kazini, ni vizuri watu kuketi chini, kuzungumza na kujua chanzo cha makosa ni yapi. Kwa hivo, makosa yanapokua kazini, sisi huketi chini na kuzungumza na kujua tatizo lilitokea wapi. Kwani, msipo watu tusipo kaa chini tuzungumze, hatutajua makosa yalitokea wapi na ni vizuri kukaa chini kama watu wazima na kuzungumza.

Mimi ninauzoefu wa kazi za gari sana. Mimi ni mekanika. Kwa hivyo, kazi yangu ya kila siku ni magari. Hakuna kitu chochote ambacho sijui kwenye gari. Kwa hivyo, ninauzoefu wa kutengeneza gari sana kwani hiyo ndio inanipa mkate wangu wa kila siku na pia inanisaidia kulisha familia yangu.

Ndiyo mimi ninapenda kupika sana kwanza maankuli ya chapati ninapenda chapati sana wakati mwingi ambapo mimi ninapendelea kupika mimi hupenda kupika chapati kwani chapati ni chakula hararaka sana kupika na ni rahisi sana kupika na ukila sio rahisi uskie njaa uki ushakula chapati.

Ili kuwanza mradi mpya wa kazi, lazima utambue ni kazi gani ambayo unataka kufanya ili mukaweze kutafuta vifaa vinavyo faa ili kuandeleza kazi hiyo. Kwa sababu usipojua vifaa vinavyo itajika, kazi hiyo uwezi kuianzisha. Kwa hivyo ni vizuri mtu kuelewa ni kazi gani nataka kuanza. Na pia utambue ni watu wa kina nani ambayo watafaidi kutokana na kazi yako.

Ndiyo, mimi ninapenda kulima bustani sana, kwani kwa kulima bustani langu, ninaweza kupanda mboga ndogo ndogo, ambazo hazihitaji mimi kununua. Mifano ya mboga ninazo weza kupanda ni kama sukuma, managu na kunde. Kwa hivyo, nikilima bustani langu, huwa sinunui mboga sana.

Mimi napenda mchezo wa kandanda. Mchezo wa kandanda hunifurahisha sana. Kwanza mchezaji anayeitwa Cristiano Ronaldo ndiye mchezaji naye mpenda sana. Kandanda mimi hunichangamsha akili wakati ambapo nimechoka. Na pia hunionyesha staili mpya za kucheza mchezo wa kandanda kwani mimi pia hucheza mchezo huu.

Mimi ni bingwa wa kutazama michezo. Ila sipendi kuicheza. Michezo kama ya mipira na kukimbia ni michezo ambayo ninaidhamini sana. Ila ni naidhamini kwa kuitazama. Kwa sababu, sijapewa talanta hiyo ya kuicheza. Kwa hivo mimi napenda kutazama michezo kuliko kucheza michezo yenyewe.

Ndiyo, mimi hugawanya taka zangu sana kwa sababu inanisaidia wakati wakuchoma. Taka ambazo ziko na maji mimi huziweka kando na taka ambazo zimekauka mimi pia huziweka kando ili zinipe urahisi wakati wakutupa ama wakati kwa kuchoma. Kwa hivyo mimi hugawanya taka zangu sana na ninapenda kuzikagawanya.

Mimi, ninapenda majira ya kipupwe sana. Kwanza wakati ambao nilikuwa Amerika, nilipenda mchezo wa kipupwe sana. Kwa sababu huko Amerika, nilikuwa na cheza kwenye dheluji. Na baridi ya huko ilikuwa ni nzuri sana. Mchezo huu kwa cheza kwenye dheluji, niliupenda sana. Kwani, ulinifanya mimi kuzoeana na wenyeji wa huko.

Mimi ni na mahusiano mazuri sana na wafanyikazi wenzangu. Kwani tunaelewana sana. Wakati ambapo sijangia kazini sisi huzungumza kupitia kwenye simu na pia kwenye whatsapp mtandao. Kwa hivyo mimi na wenzangu tunaelewana sana na tunawasiliana vizuri wakati wakazi. Kwani ata nisipokuwq karibu tunaeza kupeana mawaidha ili kazi iendelee.

Mimi husafisha vifaa vyangu vya kazi maramoja kwa siku. Kwani, mimi siku mingi sana, mimi huwa kazini. Kwa hivyo, sipati kutumia vyombo vyangu sana katika mambo ya kupika. Kwa hivyo, wakati ule mmoja ambao natoka kazini usiku nikipika, ndio nasafisha vyombo hivyo vya mapishi.

Ninakumbukumbu yangu moja nikiwa mtotoni sana. Hiyo siku ilikuwa siku ambayo tulikuwa tunenda Mombasa. Kitu ambayo iliifanya siku hii iwe ya muhimu sana, ni kwa sababu hiyo ndiyo siku yangu ya kwanza kupanda ndege. Na tulikuwa mimi, mama yangu na dada zangu. Kwa jumla tulikuwa familia mzima. Kwa hivo siku hiyo sitaisahau kabisa.

Mimi hupiga picha mara moja kwa siku. Sana sana mimi si mtu ambaye ninapenda picha. Kwa sababu muda mwingi, hupata mimi niko natengeneza magari. Kwa hivyo sipati muda wakupiga picha. Ila wakati ambapo nipo nje, siku ya kupumzika kama jumapili, mimi hupiga picha wakati naelekea kanisani.

Timu kubwa sana ya rugby pale Amerika ni timu ya Massachusetts. Timu hiyo ninaipenda sana na ninafurahia mchezo wao. Na mchezaji ambaye ninampenda sana ni St. Antonio. Na wakati timu hii inacheza, mimi huhisi nina furaha sana. Kwa sababu timu hii wanacheza kwa ustadi sana. Ninawafurahia sana mchezo wao.

Mimi hupenda wafanyakazi wapya sana na wakati ambapo nimepata wafanyakazi wapya mimi huwakaribisha kwa kuwafunza kazi pole pole na ninapoendelewa kuwafunza kazi mimi huwapea malipo madogo madogo ambayo yanaweza yakawakiri katika kazi zao ili wao pia wakahisi kwamba wana furaha na wakahisi kwamba mahali hapa ni nyumbani.

Sipendi kufanya kazi nyumbani. Kwani, kazi yangu inahitaji niwe katika mahali wateja wapo. Kwa hivyo ni kiwa nyumbani, maramingi wateja hawaezi kuja nyumbani. Kwa hivyo inanibidi mimi kwenda kazi kwenye taoni ili niweze kuhudumia wateja wangu vizuri. Kwani, hawawezi kuja na magari yao kwangu wakati wakona shida.

Mara nyingi nikihitaji msaada kazini, mimi uhuambia rafiki zangu ambao wanaweza wakanisaidia kifedha ama kimawaidha. Siwezi nikakaa bure bila kuomba mawaidha. Kwani marafiki ambao nikonao ni marafiki wakufaana. Kwa hivyo wakati wote ambao nahitaji msaada kazini, mimi huita rafiki zangu ambao wameisomea kazi hii na kuibobea wakanisaidie.

Mimi napenda kileo cha nyama. Ninaipenda sana nyama. Sana sana nyama ya kuku. Kwa ni nyama ya kuku, mimi hufugia kuku nyumbani. Kwa hivyo kuku hao, huwa ninawalisha vizuri na hawajadungwa kemikali zozote. Kwa hivyo mimi, ninaipenda nyama ya kuku sana. Mwanzo, inanipa afya nzuri na pia ni tamu sana na familia yangu inaipenda.

Mimi ninaipenda michezo ya sinema sana. Ninapenda kutazama filamu za movie, kama vile za maskari na wanajeshi. Mara nyingi kwa wiki, mimi huagangalia michezo hiyo. Wakati ambao nimetoka kazini, mimi hutazama michezo hiyo na sinema hizo. Inaeza kuwa kwenye televisheni ama kwenye simu yangu. Kwa sababu inafuraisha macho.

Mimi ninapenda kutembea sana. Kwani kutembea kunatengeneza misuli na pia mwili huchangamka. Mara nyingi, mimi hupenda kupanda milima ili na mimi nikaweze kuona jinsi ulimwengu unavyoonekana. Kwa hivyo mara nyingi, mimi napenda kutembea sana na naona miti na mazingira na wanyama. Hivyo kuweza kufurahisha macho yangu na kuona jinsi ulimwengu unaonekana.

Mimi ninapenda kununua mavazi. Kwanza mavazi ambayo ni ya kikanisa. Kwa sababu wakati mwingi, mimi huwenda kanisani na hapa kanisani nahitaji kuvaa vizuri ili na mimi nionekane vizuri. Pia, napenda kununulia familia yangu mavazi ili na wao waonekane vizuri na ambao wamependeza ili tusidharauliwe na watu.

Mimi ninaweka, ninajua kuweka nenosiri sana. Hili kuweka nenosiri salama ni vizuri mtu kujijulia wewe mwenyewe nenosiri lako. Wakati mwingine, kama wewe ni mtu wa kusahau sana, mimi huweka hiyo nenosiri langu kwenye vifaa vyangu vya maana ambavyo nimevikabidhi mahali. Vifaa hivyo hunisaidia sana.

Ningependa sana kutembelea nchi ya marekani. Mimi hutamani nchi hiyo kwa sababu hakuna joto nyingi na pia theruji huanguka kutoka juu mbinguni. Kitu ambacho ninapenda kuhusu nchi hiyo ni kwamba ukipata kazi huko unaeza ukapata pesa maradufu. Ningependa sana kuona nchi hiyo. Ninapofikiria nchi hiyo mimi uhisi kwamba nimefurahi sana moyoni.

Mahali pazuri ambapo nimewahi kutembea ni mahali panaitwa Maasai Mara. Maasai Mara iko katika taifa la Kenya. Na mahali ambapo nilipoenda, nilifurahi sana kwani niliweza kuona wanyama, nikaweza kuona wanyama tofauti tofauti, ikiwemo simba, swara na pia wanyama wengi sana kama vile ngiri. Nilifurahi sana siku hiyo.

Mimi sipendi kuvaa vipuli, kwani mimi ni mwanaume ambaye ninajiheshimu. Na vipuli ni vitu ambavyo wanaume hawafai kuvaa, kwani inaonyesha picha mbaya katika jamii. Kwa hivyo mimi sipendi kuvaa vipuli, kwani vipuli ni vitu vya aibu sana katika maisha ya mwanaume. Mimi ni mtu ambaye napenda kuvaa suti na mavazi ya heshima.

Utaratibu wangu wa jioni huwa ni hivi. Mimi hutokea kazi saa kumi na moja jioni na mimi hapo ndipo masaa yangu ya kupumzika huanza. Na mimi sipendi sherehe za jioni. Kwa ni sherehe za jioni hunipotezea muda mwingi na mimi nina kazi nyingi za kufanya. Na furaha ambayo nahisi jioni ni kwamba ninaweza kuenda kujiunga na familia yangu.

Mimi napenda sana kutumia kompyuta na wakati mwingi mimi hutumia kompyuta katika kuandika. Kwani kompyuta inachukua masaa machache na pia unaeza kurekebisha wakati umeandika kuliko wakati ambapo umeandika katika karatasi. Kwa hivyo, ninapendelea sana kutumia kompyuta kuliko kuandika kwa kutumia mkono. Kwani kompyuta ni haraka sana na haitumii muda mwingi.

Lengo la muda murefu ambalo ninalo kazini ni kwamba miaka mitano ijayo ipate kama nitakuwa nimeajiri watu ishirini na tano katika kazi yangu. Kwani kazi yangu ya kutengeneza magari inahitaji muda mwingi sana na umakinifu katika kazini. Kwa hivyo lengo ambalo ninalo miaka mitano ijayo ni nipate kama nimeajiri watu ishirini na tano ili wakaweze kunisaidia kukamilisha lengo langu kazini.

Kila siku, kabla ya mimi kulala, mimi huhakikisha kwamba nimeomba. Kwani, tunamhitaji Mungu katika maisha yetu na shughuli zetu za kila siku. Kwa hivyo, kabla mimi sijaomba, mimi husoma vifungu viwili katika bibilia, kisha tunomba na mke wangu, halafu tunalala. Kwani, Mungu ni ambaye ametuweka hai mpaka sasa hivi, lazima tumuombe kila wakati kabla ya kulala. Na ninapenda sana mazoea haya kuomba kabla ya kulala.

Mimi ningependa sana kujifunza kijerumani. Kwani kijerumani ndipo mke wangu ametoka. Kwa hivyo wakati mwingi napata anazungumza na marafiki zake kijerumani na mimi sielewi kijerumani. Kwa hivyo ningependa kujifunza kijerumani ili mke wangu anapo zungumuza na mimi nimuelewe kwani sielewi kijerumani chote. iIa mimi pia ningependa tuwe tunazungumza na mke wangu kwa nyumba kijerumani.

Wakati wa mapumziko kazini mimi hupenda kutulia na kusikiza mziki. Kwani mziki hunituliza mawazo na hupeleka mawazo yangu mbali ambapo nakumbuka mambo ya kitambo. Wakati huu, mimi sipendi kuongea na mtu. Na pia sipendi mtu wa kuja kuniongelesha wakati wangu wa mapumziko. Kwani huo ni muda wangu mimi mwenyewe wakujishugulisha na kushugulika na mambo yangu ambayo ya naweza kunisaidia. Kwa hivyo wakati wa kupumzika, mimi hupenda kusikiza mziki.

Mimi ninapenda mziki sana. Ila mziki ambao naupenda sana ni mziki wa bongo. Mimi nakumbuka muimbaji mmoja wa bongo, anayeitwa Diamond Platinumz. Nyimbo zake unifuraisha sana. Na nyimbo zake sana sana huwa ni nyimbo za mapenzi. Wakati ambao mimi napenda kusikiliza mziki ni wakati wangu mapumziko. Kwani mziki huo unituliza akili na mawazo na naweza kufikiria mambo mengine ambayo yanaweza kunisaidia.

Mimi ninaipenda mvua sana. Kwani bila mvua maisha hayangekuwa sawa. Mvua ndiyo hufanya chakula kikamea kila mahali. Na mimi wakati wa mvua, mimi hupenda sana kuenda shambani na nikalima. Na ninakumbuka siku ya mvua ambayo niliyoifurahia zaidi ni mvua ya mwaka elfu mbili na ishirini na nne. Kwani mvua hiyo ilinyesha na chakula kiliweza kukua shambani sana, kingi sana. Wakati ninakumbuka mvua hiyo, mimi hufurahi sana.

Mimi ninapenda filamu sana. Wakati wangu wa mapumziko, mimi hupenda kutazama filamu sana. Haswa zile filamu za action, ambazo ni filamu za wazungu. Na ni filamu ambazo huhusiana sana na wanajeshi na watu wengi, ambao bunduki na risasi hupigwa. Mimi huzifurahia sana filamu hizi, kwa nini hunichangamsha, na pia mimi hujifunza na kuona mambo mengi na jinsi majumba na vifaa vya vita huonekana katika nchi za huko majuu.

Mimi nazipenda sana hadithi za ajabu, haswa zile hadithi za mizimu na majitu. Wakati mwingi nikiwa mtoto nilikuwa nasimuliwa hadithi za ajabu na nilikuwa nashtuka sana kwani mimi nilikuwa mtoto. Ila sasa hivi siogopi, lakini bado nazipenda hadithi hizo za ajabu, za mizimu, wachawi na hata majitu. Mimi huzipenda hadithi hizo kwani hutuonyesha jinsi mambo yalivyokuwa zamani.

Wakati ambapo sikuli nyumbani, mimi hupenda kula kwenye hoteli. Hoteli ambazo ni kubwa kubwa za kifahari sana, mimi hufurahia sana kula hapo. Na wakati mwingine, mimi huenda huko na wakati ambapo sina fedha za kununua chakula kwenye nyumba. Ama wakati ambapo, ni mechoka sana na sijisiki kula ama kupika chakula nyumbani. Hivyo mimi huenda huko na kula chakula kwenye hizo hoteli kubwa kubwa.

Mimi nina piga kura. Mwaka wangu wa kwanza kupiga kura ni mwaka wa elfu mbili na ishirini na mbili. Hapo ndio mara yangu ya kwanza ambapo nilipiga kura kwani nilikuwa nimefikisha miaka kumi na nane. Na nilifurahia siku hiyo sana kwani niluweza kuwachagua viongozi ambao mimi nataka waniongoze. Niliweza kumchagua raisi ambaye nilitaka akuwe raisi wa taifa la Kenya. Hivyo siku hiyo nilifurahia sana kwani mimi pia niliweza kumchagua kiongozi ambaye nilikuwa na mtaka.

Mara nyingi, mimi husikiza mziki wa rege. Kwani rege hizi, ziliimbwa na mashujaa wa kitambo. Mimi pia wakati ambapo nimechoka, mimi huwa napenda kusikiliza rege. Kwani rege, huwa zina ujumbe mkuu ambazo zinaweza zika tusaidia na hazo. Wakati mwingine, mimi ukumbuka usikiliza rege kwa sababu unikumbusha mashujaa mbawa likufa wakijaribu kutusaidia.

Mimi hupendelea sana kuvaa ndevu. Kwani ndevu, zinafanya mwanaume kuonekana kuwa ni mwanaume kamili. Ni vizuri sana mwanaume kuvaa ndevu. Wakati mwingi, tangu nilipoanza kumea ndevu, mimi sipendi kunyoa. Kwani ndevu, mimi, hunifanya nionekane nikiwa wa kupendeza zaidi, na pia watu huniheshimu wanapoona kama nimevaa ndevu. Ila kama hauna ndevu, watu huwa hawakuheshimu.

Mimi ninapenda sana kupaka rangi. Kwani kupaka rangi, ndiyo iliokua kazi yangu ya kwanza kabisa kabla sijaanza kazi zingine zozote zile. Ndiyo, mimi hupenda sana kupaka rangi. Hata wakati mwengine nikitaka kupaka nyumba yangu rangi, mimi hujitengenezea rangi mwenyewe na kisha ninaipaka. Hata gari zangu, mimi hujipakia rangi mwenyewe. Ila, sipendi kuchora. Wakati mungine, mimi upendelea sana kupaka rangi.

Mimi ninapenda sana kula ugali, sipendi kula wali. Kwani ugali huo unanitia nguvu sana wakati mbapo nafanya kazi. Na picha tangia nilipo kwa mtoto, nilipenda sana kula ugali, siku penda kula wali. Kwani wali ni wa watu ambao hawafanyi kazi ngumu. Ila kazi ambayo mimi ninafanya ninahitaji kula ugali. Ndiyo maana ninamazoya ya kula ugali wakati wa ujioni ama kabla ya mimi kulala.

Mimi ninapenda chakula kitamu sana. Kwani chakula kisipo kuwa kitamu, mimi siwezi nikakifurahia. Ila chakula kitamu, mimi hukifurahia sana. Hata mke wangu anajua kwamba ninapenda chakula kitamu. Hivo yeye hujitahidi sana ili kutengeneza chakula kitamu ambajo kitanifurahisha. Kwani chakula hicho kisiponifurahisha, sitafurahia kula chakula hicho chake. Na wakati mwingi, anapopika chakula ambacho siyo kitamu, mimi huwa sili chakula hicho.

Mchezo ambao ningependa kujaribu ni mchezo wa ragbi. Kwani nilipo kuwa chuo kikuu, niliona marafiki zangu sana wengi wakicheza mchezo wa ragbi. Na niliufurahia sana mchezo huo. Kwani ulikuwa unachezwa na watu ambao wako na nguvu. Na pia, ulifanya mwili ukawa na zoezi sana. Hivo niliupenda sana mchezo huo. Nitakapo kuwa mkubwa, ningependa sana kujaribu mchezo huu ragbi.

Kumbukumbu ambayo niko nayo ya shule, nilipo kuwa mtoto, sikupenda kuenda shule hataki kidogo. Na wakati mwingine, nilikuwa na lazimishwa kuenda shuleni. Lakini nilipo kuwa mkubwa, nilikuja kujua umuhimu wa masomu katika maisha ya mwanadamu. Na kwa hivyo nilipenda shule sana. Nilisoma mpaka chuo kikuu na nikapata shahada ya uzamifu katika ualimu. Kwa hivyo mimi, hiyo ndiyo kumbukumbu ninayo ya shuleni.

Mimi nina marafiki wengi sana. Lakini rafiki wangu wakaribu sana ni mke wangu. Kwani mke wangu ndiye anayanielewa wakati niko na shida, wakati nimefurahi ama wakati niko na hasira. Hivo nampenda sana mke wangu. Lakini mke wangu nilimpata tulipokuwa chuo kikuu na tukapendana zaidi. Na mambo tunayayofanya sana kwa pamoja ni mengi sana. Sisi huenda kutembea na kupeleka watoto wenu kutembea pamoja pia.

Nguvu zangu kazini ni wakati ambapo nipo na marafiki. Kwani marafiki ndio nguvu zangu, ndio wanaonipa moyo na ndio wanaonisaidia katika kazi zangu. Kwa hivyo mimi nawapenda sana marafiki, wao ndio hunipa nguvu na kunipa ujasiri sana wa kufanya kazi. Na wakati mwingi ambapo marafiki zangu hawapo, mimi huchoka sana na huwa sina moyo wa kufanya kazi. Ila nguvu zangu ni marafiki zangu tunapokuwa tukipiga gumzo na kupeana mawaidha ya maisha.

Mimi hufanya mazoezi sana ili kutunza mwili wangu na kujitunza pia. Na pia wakati mwingine, mimi huhakikisha kama nimekula chakula kizuri ambacho kina madini na manufaa katika mwili wangu. Mimi naupenda sana mwili wangu. Na wakati mwingine, mimi hutumia mpaka kuenda pesa zangu ili kutengeneza mwili wangu. Kwani bila mwili wangu, siwezi nikafanya chochote. Naupenda sana mwili wangu.

Ndiyo, mimi nimewahi kununua tiketi za mpira wa Manchester United uliokuwa unachezwa kule Ufaransa. Na nilipoenda, nilifurahia sana mpira huo. Kwani, niliweza kuona wachezaji ambao mimi huwatambua sana kama vile Haaland na wengine wengi sana. Nilifurahia sana siku hiyo ambapo nilifika Ujerumani kutazama mpira huo mkuu. Kwani, timu ya Manchester ndiyo timu ninayoipenda sana.

Hapana, mimi singependa kurudi ujana. Kwani, nimeifurahia kila saa na kila sekunde ya uzee wangu. Na ujana wangu pia niliufurahia sana. Kwa hivyo, siwezi kupenda kurudi katika ujana wangu. Kwani, kuna mambo mengina ambao nilifanya katika ujana wangu, ambayo siwezi kutaka kuyarudia tena katika maisha yangu. Hivyo, mimi ninafurahia sana kuwa mzee. Na sasa hivi, nasherehekea uzee wangu.

Zana ambazo mimi hutumia sana za digiti ni zile za kompyuta. Kwani hizo zinanirahisishia kazi na naweza kufanya kazi kwa urahisi sana. Wakati mwingine ambapo zana hizo hazipo, mimi husumbuka sana kutumia simu yangu. Ila zana hizo zinapokuwa hizo hunirahisishia kazi na kwa hivo mimi hupata muda mwingine wa kufanya kazi zingine ambazo zinaweza zikanisaidia. Pia napata muda mwingi wa kuwa na familia yangu.

Wakati mwingi, kwa mwaka mimi huwa najipata sijaenda hospitali hata mara moja. Kwani mimi, najua mbinu za kueza na chakula chakula ili kueza kuifadhi afya ya mwili wangu. Na kwa hivyo mara mingi, mimi sijawaijipata kwamba nimegonjeka, nikaenda hospitalini. Mimi ushikwa na magonjwa madogo madogo kama vile homa, ambayo hayaitaji mtu kuenda hospitalini. Kwa hivyo wakati kwa mwaka, mimi hua sijeendo hospitali hata maramoja.